Ndiyo, napenda hesabu sana nakumbuka nikiwa shule ya upili. Hesabu, hisabati likuwa baadhi ya somo, ambazo nilikuwa napenda sana. Mwalimu wetu wa hesabu alikuwa mzuri, alikuwa anatupa story mingi sana zake wakati alipokuwa kijana. Na alikuwa mtu wa kuchekesha pia na alikuwa anafunza hadi unaelewa kabisa. Kwa hivyo, hapo ndipo nikaanza kupenda hesabu. Napenda hesabu hadi wakati huu. Sana.

Kujifunza zaidi kuhusu mambo ya kompyuta na maunzi laini kwasababu naona dunia inaendelea kubadilika kila kunapokucha. Na mambo ya kompyuta ndo baadae ndo itakuja kukua mambo ya muhimu sana. Kwa hivyo, ningependa kujifunza hivyo na nikipata pia nafasi niwe mjenzi wa programu kwasababu huo ndo mkondo dunia imechukua.

Nafikiri wakati ambapo unatajwa kuwa wewe ndo uliyefanya kazi vizuri zaidi. Natumai hiyo ni mafanikio ya binafsi ambayo nayadhamini sana pale kazini. Ambapo mkubwa wako anakuambia wewe ndo umefanya kazi mzuri zaidi, kazi yako inaonekana, kazi yako ndio imeleta mapato zaidi. Nafikiri hicho ni kitu cha maana sana kwa mtu kibinafsi hasaa pale kazini.

Ndiyo, napenda kusafiri na ramani kwa sababu ile GPS inafanya mtu atembee mahala mpya. Sio lazima utembe mahali unapojua. Hata pahali hujui, unaeza kutembea na ufike salama. Kwa hivyo, ndio napenda ninakuelekeza vilivyo, ninakupitisha njia ambayo kuna usalama na njia yenyewe ni mzuri ya kupitia. Kwa hivyo, napenda kusafiri na ramani.

Asubuhi, ndo wakati wa siku ambao nafanya kazi vizuri zaidi. Kushinda mchana, jioni hata usiku. Na pia nafanya kazi asubuhi. Asubuhi mapema, nifanya kazi yangu. Naifanya vizuri sana. Asubuhi, kwa sababu usijachoka, nimetoka tu kuamka najihisi, niko salama. Huo ndo wakati mzuri kwangu, wa kufanya kazi. Na pia nikifanya iyo kazi, naifanya vilivyo, naifanya vizuri.

Jambo moja muhimu ninalofanya ili kujilinda kutokana vitisho vya mtandao ni pale ambapo si shiriki na hawa watu wanaopea watu wengine vitisho. Sishirikiani na wao hata kidogo. Na pia nikiona mjadala vile unavyoendelea waeza kuleta vita nawaondokea tu roho safi. Na pia mimi mwenyewe sio mchokozi, sichokozi watu, kwa hivyo, kwa kweli waeza kuchokoza, hatakama huchokozi wenzako, lakini pia mtu pia mwenye si mchokozi, ni ngumu pia sana uchokozwe. Kwa hivyo, mimi natazamia naona mjadala, naona uyu mjadala, waweza kuleta vita au la. Kama huleti vita, mie nitachangia, tutaendelea, tutagombana, hapa kule, lakini haitaleta vitisho hivyo, zile vitisho vikali.

Ndiyo, nimewaifanya kazi ya kujitolea, pale ambapo nilimaliza shule ya upili, nilienda kusomesha watoto wadogo. Na ulikuwa wakati mzuri sana, nilikuwa nawasomesha, nawalisha, nacheza na wao na nawaangalia, wakifika shule na wanapotoka, shule baada ya wazazi wao kuwa kujia kuenda nyumbani, jioni. Kwa hivyo ulikuwa wakati mzuri sana, nilipata kusoma sana, kuelewa, watutu wanavyo mambo ya watoto sana, masomo yao. Pia ulikuwa wakati mzuri sana na ningependa sana kurudi mahali pale na ata nakumbuka baada ya kuenda chuo kikuu, alafu tuka masomo ikaisha. Pia nilirudi pale kuendelea, ilikuwa wakati mzuri sana na nilipata kusoma sana.

Kwa kweli, sipendi kujifunza historia kwa sababu hata kama naelewa mambo yaliyofanyika kitambo yanaweza kufanya mambo yanayofanyika kwa sasa vile yalivyo, sipendi kujifunza historia. Wakati mwingine historia unapata si ya kweli, wakati mwingine watu wanasema mambo ili, wakose kuulizwa kwa nini wanafanya mambo wanavyofanya kwa sasa. Kwa hivyo, historia ndiyo ni mzuri, ndiyo inaleta maarifa yake, lakini mimi pangu hapana sipendi kusoma historia hata kidogo.

Wakati ambapo kuna mgogoro kati yangu na wenzangu ama mtu yeyote. Natafuta mbinu ambazo tunaeza kutatua huo mgogoro. Sipendi sana kukaa kama tumenyamaziana ama tumekosana na mtu. Kwa hivyo natafuta tu mbinu ambazo tunaeza kurudisha amani kati yetu. Na huo mgogoro upate kuisha. La si hivo, basi nitajaribu tena lakini nitashinda nimejaribu tu kutatua ile mgogoro uishe lakini sipendi ukiendelea ama tukiendelea kukosana, sipendi hata kidogo.

Laaa hasha! Sijawahi kununua tiketi za tukio lolote. Nafikiri ni kwa sababu mimi napenda kukaa kwa nyumba, sipendi kutoka huko nje. Na pia tukio nyingi zafanyika wakati wa usiku au jioni. Na wakati ule mimi sipendi kuwa nje ya nyumba yangu. Na kwa hilo sababu sijawahi hata siku moja kununua tiketi za tukio lolote lile. Hata tukio ambazo zinafanyika mchana. Nafikiri kukua mahali ambapo kuna watu wengi kunanitatiza sana. Lakini ni kitu ambacho nafanyia kazi kwa sasa. Na pia tukio kama linafanyika mchana, au usiku au jioni. Sijapata nafasi ya kununua tikite za hizo tukio.

Wakati mwingi nasafiri na gari kwa sababu ninapoenda si mbali. Ni mbali kwa hivyo siwezi tumia pikipiki au baiskeli kwa hivyo natumia gari. Na mahali gari ya fika natembea tu kwa miguu kutoka mahali pale hadi ninapoenda. Na hili ni jambo nafanya kila siku. Kutoka nyumbani nikienda kuchukua gari natembea kwa miguu. Baada ya kushuka gari ninaporudi, tena natembea kwa miguu.

Inategemea wakati mwingine napendelea mahali pakimya, wakati mwingine napendelea sana mahali penye pako na kelele. Kwa hivyo inategemea vile navyojihisi hiyo siku kama nataka amani, ama nataka kucheza, kupigia densi, kukatika, wajua. Kwa hivyo, naegemea upande wowote wakati mwingine napenda kimia, wakati mwingine napenda kelele sana.

Napenda mabadiliko sana na pale ambapo tumeletewa mabadiliko kazini nakubali tu na naendelea kufanya kazi. Kwani nafikiri mabadiliko yote ambayo inaletwa pale kazini ni ya manufaa kwangu na kwa kazi ambayo nayofanya. Kwa hivyo mimi sina tatizo lolote na mabadiliko. Kwani naamini mabadiliko ni kama likizo na hayo mambo ni ya ukweli. Mabadiliko ni mazuri kwa mtu kujikuza kibinafsi na pia kazi yako. Na kampuni unayofanyia kazi.

Sina moja peke yake ila napenda ndizi mbivu sana sana sana. Na kwangu inakuwa na ile radha tamu sana zaidi. Na pia waweza kutengeneza kinywaji juisi nayo. Kwa hivyo napenda sana ndizi mbivu pia napenda maembe. Maembe ni tamu. Na maembe pia waweza yala kama bado ni mbichi pia napenda maembe sana kwa hivyo ni maembe. Na ndizi ambayo imeiva. Ndizi mbivu.

Najenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kufanya mambo tofauti tofauti kama vile. Tunaweza panga kwenda burudani ama sherehe baada ya kazi. Pia tunapanga ambavyo tunaweza kushiriki katika biashara, labda biashara au chama. Ambavyo kila mtu anatoa pesa, tunaweza kutumia hizo pesa kufanya kitu moja kwa jumla. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya mambo ambayo yanajenga mahusiano na wafanyikazi wengine. Pia hufanya kazi humo kwenye kampuni, kama timu, wakati tunafanya kazi kama timu, hiyo ni moja yapo ya jambo ambalo linafanya nipate ile mahusiano. Kwa sababu kwa ile timu, mtapata kuongea kuhusu kazi na pia mambo ingine nje ya kazi. Na hapo unapata nafasi mzuri sana ya kujenga mahusiano.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Na nakumbuka ulikuwa wakati mzuri sana, ila tamasha lilikuwa usiku na kulikuwa na baridi sana. Kwa hivyo, hatakama tamasha lilikuwa mzuri sana, pia kulikuwa na baridi. Lakini pia nilikuwa nimeenda na kikazi, nilikuwa nimeenda pale ili nifanye kazi ya kuandika. Nilikuwa baada ya tamasha niandike ripoti jinsi tamasha ilivyokuwa. Kwa hivyo, hiyo ndo tu sababu ilinifanya niende pale.

Ili kuweka afya nzuri nahakikisha yakwamba nimepata lishe bora. Wakati wowote ninapo kula chakula na hakikisha pia nimekula hadi matunda na na pia nayanywa maji. Pia na nahakikisha yakwamba sijakaa mahali ambapo kuna baridi. Kwa sababu mahali kuna baridi itaniletea maumivu yaweza kuniletea pia maugonjwa ambayo itanitatiza. Kwa hivyo nahakikisha yakwamba pia kama nimechoka napumzika na halafu sa ndio niendelee kufanya kazi. Pia kwa hivyo ni kupumzika, lishebora, kunywa maji na kuyala matunda wakati wote.

Napenda mwanga wa kati. Na ikiwezekana, mwanga ambayo umedidimia kabisa. Kwa sababu, kwa hata kama nimesema sina shida ya macho pia, na nafanya niwezavyo, ili kutunza hiyo afya ya macho yangu. Kwa hivyo, kama ninayo nafasi ya kupata mwanga umedidimia ni sawa, lakini pia mwanga wakati ndo napenda. Kushinda mwanga mkali, mwanga mkali hapana, sipendi. Kwani itanitatiza macho. Na itaenda hivi ikidhoofisha afya yangu ya macho na baadae. Naeza kujipata, ninayo shida ile ya macho.

Napendelea joto. Atakama najua joto yaja na vumbi, yaja na vitu mingi, lakini mimi napendelea joto kushinda baridi. Baridi inayoma yaleta maafa mingi sana. Lakini joto, joto ndio napendelea sana. Pia joto yaleta afya, watoto wajue pia watoto wakua wadogo wanatolewa pale nje ili waote jua kidogo. Wajua kwa hivo na kama kuna baridi hawaendi pale nje kwa hivo mi napendelea joto kwani joto haina maafa.

Ndiyo, napenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu nj njia rahisi kushinda kwenda kwenye sokoni, kununua vitu ama maduka makubwa, kununua vitu. Pale hivyo kuna msokomano sana, unapata kuna watu wengi na kwa hivyo, na kwangu napenda kununua vitu mtandaoni rahisi, unabonyeza tu, unachagua, unachotaka kununua ukishalipa, unawaambia mahali ambapo watakuletea hizo vitu. Kwa hivyo mi naona hiyo ni njia rahisi sana ya kununua vitu badala ya kuenda pale sokoni ama madukani.

Napenda juisi ya matunda ambayo ina ndizi mbivu na maembe. Hayo matunda aina mbili peke yake. Na wakati mwingi nanywa iyo juisi mwezi wa kwanza wa mwaka januari. Kwa sababu maembe msimu ina januari inakuwa ni msimu wa maembe. Kwa hivyo, huu mwezi tupo, nitafurahia sana, ntainywa iyo juisi mara mingi sana. Kwa sababu, mandizi peke yake, ambayo imeiva pia, ni mzuri, sikatai, lakini ukichanganya sasa na maembe, inakuwa tamu zaidi. Iyo ndio juisi ambayo napenda sana.

Na pokea kwa kuchagua, na chagua sana, na nina ubaguzi pia. Sio maoni ya kila mtu naipokea, na sio maoni ya kila mtu nakosa kupokea. Kwa hivo, nabagua kwa kweli pia, nataka naunganisha na maoni yangu, naona nigani, tuna ambatana. Ambayo hatuambatani, na msikiliza pia, na kama hatuambatani nayo, nasikubaliani nayo kabisa, basi sitaipokea. Lakini kama pia ni maoni ambayo itanisaidia nitaipokea kwa kweli. Nitafanya uchunguzi wangu mwenyewe alafu sa kwa baada ya hapo basi ntachagua. Kama ndaipokea ama sitaipokea.

La hasha, sipendi mvua. Lakini naelewa, umuhimu wa mvua kama kukuza mimea, pia yafanya vumbi iishe naelewa. Lakini pia wajua mvua yaja na baridi. Baridi, ukiingiza baridi kwenye mwili wako unapata maumivu kwa hivyo. Na pia mvua, yahitaji ukae nyumbani, ukitoka pale nje, unapata maji. Na hayo maji yaweza pia kukuletea maumivu. Kwa hivyo, hata kama naelewa umuhimu wa mvua, sipendi mvua pangu. Labda kama yanyesha usiku ni sawa wakati tunapolala. Lakini apana sipendi mvua.

Kwa kweli, siezi sema ni na mahusiano mbaya, ila hamna mahusiano kwa kweli. Kile ambacho kipo ni heshima, na waheshimu wazee, na ni hivo tu yaisha. Huenda nikawasalimia tukipatana, lakini hatuongei sana. Na wasalimia labda na wauliza swali moja, au maswali mawili, na ni hivo, hiyo mambo inaisha. Hakuna mahusiano kwa kweli ilani heshima na waheshima.